Kusema ukweli mimi hutumia mtandao na ni mtandao ya teknolojia kila wakati ya sauti. Hasa, wakati ambapo ninapiga simu, nikimpigia mtu simu, nikimtumia message ya whatsapp, hivyo kila wakati natumia hiyo teknolojia ya sauti. Nathani, hivyo ndivyo unamaanisha.

Mimi ninapenda mikutano ambayo inaitwa ya online sipendi kila wakati kuwa karibu na watu wengi ninapenda mikutano yangu yote iwe kwenye mitandao sababu ya hiyo ni ninaweza kuwa nafanya mambo mengine na pia inaniokolea ile nauli ama pesa ya usafiri.

Mimi niliwacha kulea nywele sababu ni mimi nywele ilinikataa. Kwa hivyo mimi sina siku ambazo ninalea nywele, lakini ile kidogo inamea ninainyoa karibu hapo hapo. Yaani sipendi kukaa sana na nywele kwa sababu sina nywele kweli ni kidogo tu na sina haja naye.

Asubuhi hii nimefanya vitu viwili, cha kwanza nimeamka, cha pili nimemrudishia Mungu shukrani, cha tatu nimekunywa kiamsha kinywa, ambacho likuwa ni yai na na chai na mkate wa boflo, slice nne. Kisha nikatoka, nikaenda nikamwagilia mimea yangu maji kidogo.

Mara mingi kukiwa na msongamano wa kazi, yaani kazi iko mingi, vile mimi hufanya wakati mwingine naongeza masaa ya kufanya kazi, wakati mwingine ninatafuta watu wanisaidie, lakini kwa kawaida mimi hufanya mimi uhakikisha kazi yangu sio mingi, lakini pia sio kidogo kwa sababu lazima niangalie mambo mengine ya kama ya kifamilia hivi, isikuwe maisha yangu ni kazi tu.

Kumbukumbu mzuri ambayo ninayo ya shule ni nikiwa katika shule ya upili, tulipopata nafasi ya kwenda kushiriki riadha na hiyo kwangu likuwa ni mzuri sana na nitaikumbuka milele kwani tulishinda medali ambayo tuliwachia shule na hadi wa leo bado jina langu leo linaonekana shuleni.

Kuishi bila mtandao kusema ukweli ni changamoto na nikipengele kikubwa kwa sababu tumezoea na sasa teknolojia imekuwa ni njia ya maisha kwa hivyo ni ngumu sana mimi kuishi hata siku moja bila kuwa katika teknolojia ya aina yeyote.

Mimi ninapenda rangi ya kijani kibichi hiyo rangi naipenda kwa sababu ya kitu moja tu inaonyesha kuwa hisia ya majani, kuonyesha majani yalivo na kuonyesha kuwa kuna uhai.

Kinywaji cha baridi ambacho ninapenda zaidi ni kinywaji cha soda. Na ile soda ninapenda sana ni soda ya Fanta ambayo ni ya chungwa. Hiyo ndiyo ninapenda zaidi. Kwanza ikiwa baridi mimi husikia ikiwa tamu na inaburudisha kabisa kabisa.

Katika jamii yangu mimi haswa ninapenda kujihusisha na shughuli za kijamii kama sasa wiki iliopita tulikuwa tumeenda pamoja nilikuwa nimejumuika pamoja na watu wa jamii yangu katika mazishi ya shangazi. Kwa hivyo ninapenda kuwa najihusisha na mambo yote ambayo ya kijamii katika njia za kisherehe, msiba na mambo kama hayo.

Ile zawadi nzuri kabisa nimeshawai pokea nilipata kutoka kwa mke wangu. Alipo nizalia watoto wawili ambao ninawapenda na ninawapenda kabisa kabisa. Yani hakuna kitu kingine kikubwa ambacho nimepata duniani kama hao watoto wawili. Ninawapenda na roho yangu yote yote.

Hapana mimi sivai saa. Sababu sivai saa ni kwa sababu ninaweza ona saa katika simu yangu ya simu hapa. Kwa hivyo mimi ukweli sioni haja ya kushinda ninavaa simu, ninavaa saa mkononi. Sababu mimi pia husikia ikichosha mkono. Kwa hivyo mimi sipendi kuvaa saa kwa kweli.

Kwa kihisia mimi kama Mwafrika, kuongea siasa ni njia yetu ya kuketi chini na kujibrudisha. Kwa hivyo ndiyo, mimi ninapenda sana kuongea kuhusu siasa, haswa siasa ya Kenya hapa nyumbani. Na siasa ya Afrika mashariki kwa jumla.

Kwa sababu ya njia ama kwa sababu ya ya kazi yangu, mimi ninapenda kuvaa tisheti. Tisheti kwa sababu, tisheti ni rahisi kubeba, tisheti hahihitaji kupiga pasi, tisheti pia inaonyesha mimi ni mtu wa kawaida, nisije nikakaa kama mtu mwenye mambo mengi, na mimi hununua parachichi kutoka mashambani. Ili niweze kuwa katika hisia moja na watu ambao ninaofanya kazi haswa wakulima.

Mafunzo ya kikazi ambayo yana nisaidia zaidi ni mafunzo ya kuelewa jinsi ya kuongea na watu, jinsi ya kufanya kazi na watu, jinsi ya kufanya mahesabu na jinsi ya kuweza kuelewa watu katika hisia ya zozote na kufanya kazi na watu wa tabaka mingi na mbalimbali.

Mara mingi labda kujistawisha kwangu wakati wa likizo ni tuseme labda kusoma vitabu, vitabu ambavyo vinanisaidia kuelewa mambo mengi, kuhusu maisha, pia labda kujistawisha kwingine pengine ni kuingia kwenye mitandao na kuangalia watu wengine ambavyo anavyofanya ana kuimarisha kazi za kwao ama biashara zao.